Naam napenda kuenda cinema angalau mara mbili kwa wiki. Haswa wakati wa mwisho wa wiki, ambayo ni wikendi. Ni kwa sababu cinema inaburudisha, inanipa fursa ya kutangamana na watu, na pia najifunza mengi kutokana kutangamana huko.

Naam napenda mruo sana. Hii ni kwa sababu mbwa ni mnyama ambaye ni mwaminifu. Nasaidia kutoa ulinzi nyumbani. Na pia ni mnyama ambaye unaweza keti na yeye na kutembea na yeye na pia anaburudisha kuwa na yeye kila wakati ukilinganisha na paka.